Mboga gani nazo penda kula na penda mboga ya kienyeji. Kienyeji ni ii mboga ime changanywa wamweka hapo terere, wameweka hapo managu, wameweka hapo skuma, wameweka hapo spinach, wameweka hapo kunde. Like ime changanywa changanywa. Ii inaitwa mboga ya kienyeji.

Unapenda kuamka na jua au kulala mapema. Mi napenda kuamka na jua. Kwa sababu mi nalala nalala nalala. Nalala kama masaa yamepita. Yaani silalangi mapema mimi. Mimi hulala huko masaa saba usiku, masaa nane usiku. Sa kuamka kwangu, nitaamka kesho yake. Ndaamka, already nalala nakuanga nimelala kesho yake. Sa ndaamka kitu saa tano. Kama jua iko, imesha ishakuwa. Ama saa nne.

Unalala kwa masaa mangapi kwa kawaida? Mimi hulala kwa masaa manane. Nalala kwa masaa ma nane kila siku. Na kama nimelala kidogo, saa niseme nimelala yenye sijafikishi hiyo masaa nane. Mchana uzingizi tani yani nasikia macho yangu inataka kulala. Na nitalala kama madeka mbili hivi ili niwe sawa.

Je, unaweza kuishi siku moja bila teknolojia? Ndiyo, kama stima imepotea, siwezi pata wifi. Siwezi pata, nipate kama simu yangu pia haina moto. Sasa iyo siku nitakua bila teknolojia, kutumia simu ama kuingia kwenye simu. Tena, kama simu yangu pia ime haribika. But kama kila kitu iko sawa, siezi ka siku moja bila kutumia teknolojia.

Niambie kuhusu likizo yako ya ndoto. Mimi ningependa kuenda kuenda Dubai. Niende na mume wangu na mtoto wangu. Then huko ningependa kujifunga vile. Huko watu Dubai watu jifunga nga bui bui. Watu wanacheza kwa ile mchanga. Wakiendesha zile zenye zinakaa pikipiki. Then pia niende huko nipumzike. Juu nimetoka kwa nyumbani. Mahali kuna makazi. Saa uko tunaenda kujipumzika na kufanya vitu zangu na kujiburudisha.

Unapo furahia kuwa nyumbani, unafanya nini? Mimi ulala, mimi either maybe nilale, ama nitazame sinema, ama niwe kwenye simu yangu, natazama hizo social media, niko kwenye tiktok, basa yote napendanga kuona, napendanga kuona sinema.

Unafanya nini usiku kabla ya kulala?. Mimi naomba nambia mungu asante kwa siku kwa iyo siku. Sababu ametuweka, ametuamsha, ametupa vitu za kukula, mchana yote. Tena ametulinda sasa nampa shukrani. Naombea ili aweze kutuma malaika wake wakuja watuchunge tukilala. Sasa nikisha fanye ivyon baada ya hapo Mi nalala.

Unapenda kukimbia?, apana, juu mimi nikikimbia, inafanya nahema sana, sema kutembea ndo naweza, but kukimbia, apana, juu kwa sababu nakuangana, na na nini, na inajiita aje si ugonjwa ya moyo, but, nasikia ni kama nahima, nahema sana, kukimbia apana.

Jee, unapenda kusafiri na ramani au GPS. Nikilinganisha GPS na ramani. Ramani, napenda kusafiri na ramani. Kwa sababu ramani, itakue, inakuambia weenda hivi. Then, enda kushoto, kuja kulia, enda kwa hii madakika, hiyo dakika, tena tena kushoto. But GPS si kitu itakueleza itakua inataka ukue na hiyo akili yaani ukue na na hii knowledge ya hiyo GPS ndo uweze kuitumia.

Je, unapenda kufaa vipuli? Ndio, napenda kuvaa, hata saa hii nimevaa. Ni juu wanasema msichana urembo wake ni kujiweka vizuri. Sasa niko nazo kwenye sikio langu. Juu nimetoboba, sasa ni moja. Nimetoboa ya moja tu, ndio nimevalia. Navalia kwa sababu, nisipovalia mimi itajiziba. Saa lazima nivae.

Niambie kuhusu taratibu wako wa kahawa au chai. Ni chai naamka. Nikishaamka ya subuhi. Mimi naenda natayarisha chai. Hiyo chai naiweka naeka sukari ndani. Then nikishamaliza. Hio sasi naipika ukojikoni. Na kuja kuikula kuikunywa uku sebuleni. Then ni nini navio ongeza ndani yake. Ni skari. Skari no naongeza ndani. Hio chai naeka na eka majani. Nishaeka majani, neka, neka skari. Nikishaeka skari, imetosha. Hio already, tayari nimesha fanyanini. Nisha taalisha chai. Then nakuja na uku kwenye sebuleni na kunywa.

Unapenda kula wapi nje ya nyumbani. Niseme kwa balcon. Hapo nje ya nje ya jikoni. Hapo ndo nikitoka, nikule. Hakuna ata mwenye ataniona juu tu ni malipangu. Sasa hapo unakula kama upepo inanipiga pole.

Unapendelea mfumo gani wa simu, minapenda samsung, na iyo ndo ndoto yangu kuwa nayo. Hii samsung hii yenye imetokea. Iyo ndo at least, naipenda kwa sababu iko na kamera, unaweza tumia mbili, umeakisha kamera mbili, ya mbele na nyuma. Tena unaeza pata, iyo nini ya kuweka, kuweka, kuweka ma nini, ukitaka kuweka tuseme manini zako, maizi, madata zako. Unaeka tu hapo ipotei.

Nguvu zako ni zipi kazini? Mimi kazini napenda kupatanisha watu au wenye walio kosana. Ili warudi wakuwe marafiki ama waweze kusaidiana katika kazi. Ili tuweze kama kampuni, tupate, tupate, tupate matokeo mazuri. So utapata kuna watu wengine waongeleshani ama wasikilizani kwa hii jambu. Mimi naweza wapatanisha na niwaweke chini kila mtu aombe mwezake msamaha Then waeze kufanya kazi juu hapo kazini Hakuna urafiki hapo sisi wote tumeletwa juu ya kazi.

Unawasiliana vipi na wafanyakazi wenzako? Vizuri sana. Juu najua huko kitu imenipeleka ni kazi. Saa lazima tupendane ili tufanye kazi vizuri. Tunafaa tujadiliane ili tuweze tukakuwe na matokeo kamili. Pia tunafaa kujuliana hali mwenzako anaendelea aje. Tunaweza kuwa uko hapa unafanya kazi na kumbe mwenzako anahisi vibaya ndani yake. Kuna jambo inamtatiza ndani yake. Sa lazima umwulize, umjulie hali, ukuwe tu wewe umefurahi, umefurahia, mfurahie nyi wote, then mfanye tu kazi.

Najikinga vipi na juakali?, mimi ukaa kwa nyumba, mahali kuna baridi, ama kuna hewa, ama kama kuna place nataka kuenda na lazima nitoke nje, itabidi nitumie muamvuli kujifunika, hili hiyo juakali isinipige. Sasa mimi hutumia mwamvuli nikitoka ama na epuka kutoka kama hiyo mahali naenda siyo lazima sasa nakaa tu nyumbani.

Unafanya nini wakati umeme unapokatika? Mimi natafuta natafuta ina jita aje, iyo msumaa naakisha, tuseme umeme imekatika usiku. Sasa kuna giza. Sana natumia msumaa ili niakishe, tuweze kuwa na kuwa na mwangaza kwa nyumba. Ama sasa tuseme kama ni mchana, kama hakuna stima na yani umeme umekatika. Saa ntaji, nitaacha kufanya vitu zenye nilikuwa nafanya kwa runinga ama kunini, nitakuwa tu natumia simu sita zingi simu yangu yiko na moto saa nitatumia tu simu.

Uwe unapenda kujaribu vyakula vyapia? Hapana kwa sababu mimi tumbo angu uniuma. Tumbangu unikera sana kama nimekula chakula sijawai kula. Mimi nikijaribu. Maybe tunezaona, neza utazama nikiona inakaa tamu, nitaumisha kwa mdomo, basita meza, nione inaonja aje.

Unasasisha vifaa vyako mara ngaapi? Kama tuseme kama ni vyombo, nitasafisha asubuhi, nikisha kunywa chai. Saa saba nikisha kula chakula cha mchana, nitasafisha. Tena usiku nikisha kula chakula ya jioni, nitasafisha. Sasa kaa ni vyombo, mara tatu kwa wiki kwa siku. Kama ni nyumba ni mara moja tu kwa nini kwa siku. Kama ni manguo, mii hufua manguo, mara moja kwa wiki.

Madhari gani nzuri umewai ona? Maybe niseme sijawai ona uso kwa uso. Maybe niseme nishawai ona madhari kwenye kitabu imechorwa. Ama kwahizi vitabu za historia. Ama niseme tu kwa kwa nini? Kwa Niseme kwa television. Ama kwa simu But mimi kuona atinimeenda kuona macho kwa macho. Sijawai ona.

Je, unasoma gazeti hapana. Gazeti inachukua muda. Na gazeti si inaleta habari. Hizo habari ninawezapata kwenye mtandaoni. Nitapata kwenye TikTok haraka. Sasa sina saa ya kwenda kunua gazeti nisome. Ama sasa kupata gazeti. Unajua saa hii, vile watu natumia teknolojia. Gazeti ni kupata ni ngumu. Kutoka tu hapo unataka kuenda kutafuta gazeti plelace zina uzwa ni ngumu sana Maybe huku kwa ofises ndo ziko, makazini, na tuseme wababa waze ama hao watu wa wenjekiti, wanasia ndo maybe wanaweza soma gazeti.